Kusema ukweli mi napenda kuamuka najua kwsababu nafanya kazi usiku mzima na unapata kwamba mchana ndiyo wakati mbao ntapata kupumzika na niweze kufanya mambo mengine lakini na lala, hiyo ndio wakati mzuri wa kulala mapema sana sana utanikuta niko katika kazi utanipata ni kifanya mambo kadha wakadha ambayo yatanizuia kulala usiku.